Kabla ya kulala, mimi huanza kwa kula, chakula cha usiku. Kisha na kuoga ili nijisikie safi na mtulivu. Na swali kwa utulivu kwa sababu mimi ni mtoto wa kiislamu. Halafu, hutazama simu kwa muda mfupi. Kabla ya kulala na kupumzika.

Napendelea mfumo wa simu wa Android. Kwa sababu ni rahisi kutumia. Unauhuru mkubwa wa kubadilisha mipangilio. Na unapatikana kwenye aina nyingi za simu. Zenye bei tofaut. Jambo linaloufanya uwe rahisi kupatikana na kutumia kila siku.

Mchezaji wa michezo ninayempenda ni Lion Messi, kwa sababu ana kipaji cha kipekee katika soka. Anacheza kwa bidii na nidhamu, na kwa muda mrefu ameonyesha uwezo mkubwa. Unyenyekevu na mafanikio yanayomfanya awe mfano mzuri kwa wapenzi wa michezo.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu una mazingira tulivu na wa kirafiki. Watu wanashirikiana na kusaidiana na unatoa hisia ya usalama pale unapotembea au kucheza. Pia kuna miti na sehemu za kijani zinazomfanya mtaa kuwa na hewa safi na mandhari mazuri. Jambo linalofanya niwe na amani ya akili.

Ningependa kupata mafunzo ya usimamizi wa muda ili nijue jinsi ya kupanga majikumu yangu vizuri na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati bila kusababisha mkanganyiko. Pia ningependa mafunzo ya mawasiliano bora kazini ili niweze kueleza mawazo yangu kwa uwazi kushirikia vizuri na wenzangu na kushughulikia migongano na njia heshima ya kujenga.

Mimi hujaribu kunywa maji kwa wingi kila siku ili kuha kikisha mwili wangu una fanya kazi vizuri na kuwa na afya njema. Kawaida ninalenga kunywa angalau litambili hadi tatu za maji kwa siku. Ingawa hii inaweza kubadilika kulingana na shugli zangu, hali ya hewa na kiwango chajasho nina chotoa wakati wa kufanya kazi au mazoezi. Kunywa maji mara kwa mara kuna saidia kuzuia kiu, kuboresha umakini na nguvu za mwili na pia kusaidia ngozi yangu kuwa na afya nzuri. Na mimi napenda ngozi yangu sana iwe na afya nzuri.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya jamii na taifa. Kupigia kura kuna uniwezesha kutoa mauni yangu kuhusu viongozi. Sera na mipango inaougusa maisha ya kila siku ya wananchi. Nifurusa ya kidemokrasia ambayo inakilisha kuwa sauti yangu inahesabiwa na kwamba ni najukumu la kushirikiana na wengine katika kujenga jamii bora. Kabla ya kupiga kura, huwa najitahidi kujua vizuri wagombea, sera zao na jinsi wanavyoweza kutekeleza ahadi zao ili nifanye uchaguzi wa busara. Kupiga kura, ni njia ya kuonyesha uwajibikaji wa taifa kwani kila kura inayopigwa ni hatuandogo kuelekea mandeleo ya jamii, utawala bora na ustawi wa nchi.

Ni vae nini leo? Hewa ni ya joto au baridi? Hebu niangalia nje kwanza. Jua linaonekana, lakini kuna upepo. Nadhani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shati la buluu na suruali nyeusi. Kiatu gani? Sandali au viatu vya kufunga? Kwa kazi nadhani viatu vya kufunga ni bora. Nitachukua jaketi ni mwage kwenye mkoba. Kama itakuwa baridi jioni, mavazi mazuri yananiwezesha kufanya kazi kwa ujasiri, ninataka kuonekana mtu mzuri na waheshima nadhani mahali hapa ni sawa.

Nina program nyingi sana kwenye simu yangu. Je, nina zitumia zote? Nathani nusu tu, nizifute zile sizitumii, zinachukua nafasi. Programu ya wamasiliano ni muhimu nitunze. Programu ya ramani pia, nitaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, je zinafaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari katha ni za aina moja. Nitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya benki ni lazima na lipisha bili na kuangalia pesa. Nathani nitaweka programu kumi tu, simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Hitaji kupumzika kidogo. Wiki hii imekuwa ngumu sana. Nitakaa nje kwenye baraza. Nichukue hewa safi. Anga ni zuri leo. Hakuna mawingu, nitakunjua mikono na miguu. Mwili unauma kidogo. Labda nitanywa chai ya moto. Kupunguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa muda. Siwezi sikia kelele za baruapepe. Wakati wa kupumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi. Naomba niwe kimya tu. Nisikize sauti za asili, ndege wanaimba, upepo unaovuma taratibu. Hii ndiyo amani ya kweli.

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unaitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi, nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima, ntengeneze tabia nzuri.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

Timu yetu inaanza mradi m pia wiki hii. Nina mradi m kubwa, tutahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Nikazi nilio zoea. Lakini saa kuna vipengele vipia vya kujifunza. Tutakutana leo jioni. Tupange hatuaza kwanza. Kila mtu anajukumulake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine, mawasiliano yanakuwa magumu. Ninahitaji kuwa uwazi zaidi. Nisisumbulike kimia. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.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

Ninaposherehekea mafanikio ya timu huwa ninafanya hivyo kwa njia ambazo zinaonyesha furaha yangu kushirikiana na wenzangu na kuthamini juhudi za kila mmoja kwanza mara nyingi tunapowafanikisha malengo fulani tunapanga sherehe ndogo au kikao cha pamoja ili kusherehekea kwa pamoja ambapo kila mshiriki anapewa nafasi ya kuonyesha furaha yake na kushukuru wengine. Wakati mwengine, tunaweza kusherehekea kwa chakula cha pamoja, keki au vinywaji. Jambo linaloongeza hisia za umoja na mshikamano ndani ya timu. Zaidi ya kusherehekea kimwili, huwa pia inaonyesha shukurani kwa wenzangu, kwa maneno, barua pepe au ujumbe mfupi kwa pongezi. Kwani ni muhimu kuthamini jitihada na michango ya kila mmoja katika kufanikisha malengo ya timu.

Ninaandaa ya ripoti za kazi kwanjia ya mpangilio. Makini na kuzingatia malengo ya ripoti hiyo ili iwe ya wazi, yenye maana na inayo eleweka kwa kila anayo soma. Kwanza, huwa naanza na kukusanya taarifa zote muhimu zinazo usiana na kazi au mradi uliotekelezwa. Kuha kikisha hakuna taarifa muhimu inayokosa. Hii inajumuisha data, matokeo, uchambuzi na maoni ya wenzangu pale inapohitajika. Baadaya hapo huunda muktasari wa awali au rasimundogo ili kupanga vichwa vikuu, vichache, vidogo na sehemu za maelezo ili ripoti iwe ya mpangilio vizuri. Kisha nina panga sehemu ya utangulizi ambapo ninaelezea lengo la ripoti, mwongozo wa kazi na kile kina tarajiwa kupata kutoka kwa ripoti hiyo. Sehemu ya mwili wa ripoti inaeleza kwa kina kazi zilizo fanywa. Hatua zilizo chukuliwa, changamoto zilizo kumbana nazo na jinsi zilivyo tatuliwa pamoja na uchambuzi wa matokeo. Katika sehemu hii napenda kutumia meza, grafu na michoro ili kutoa pichawazi ya taarifa na kufanya maelezo kuwa raisi kuelewe.

Nawarekebisha wafanyikazi wapya kwa njia ya mpangilio, makini na kwa uvumilivu, ili waweze kuelewa vyema majukumu yao mfumo wa kazi na mazingira ya kampuni au shirika. Kwanza, huanza kwa kuwapa maelezo ya jumla kuhusu kampuni, historia yake, maadili na malengo ya shirika ili wafanyikazi wapya wawe na uelewa wa msingi na ni kwa nini shirika linafanya kazi kwa namna fulani. Baada ya hapo, huwa naandaa mafunzo ya kina yanayohusisha utaratibu wa kila kazi majukumu yao maalumu na kila mmoja anaposhirikiana na timu. Mafunzo haya yanaweza kuwa kwa njia ya semina, maelekezo ya moja kwa moja, au kupitia mikutano na wafanyikazi waliopo waliokuwa wameshajizoea majukumu haya. Pia, ninahakikisha wafanyikazi wapya wanaongozwa hatua kwa hatua, ili waweze kuelewa kila kipengele cha kazi, kuanzia taratibu rahisi hadi zile ngumu. Katika hatua hii, napenda kuwa na mratibu au mshauri wa karibu ambaye anawasaidia kutatua maswali, kutoa maelezo ya ziada na kuhakikisha wanakuwa na ujasiri wa kufanya kazi kwa uhuru baada ya muda.

Shughuli zangu za kila wikendi huwa tofauti na kulingana na hali ya siku na mahitaji yangu. Lakini kwa ujumla, ninapanga wakati wangu kwa njia ya mpangilio. Ili, kuwa na mchanganyiko, wa burudani, mapumziko na kujitengeneza kisaikolojia. Kila wikendi, huanza kwa kuamka bila shinikizo la saa. Nikijiruhusu kupata usingizi wa kutosha baada ya wiki kwenye shughuli nyingi. Baada ya hapo, huanza siku kwa shughuli za kawaida za asubuhi, kama vile kuliwa chakula cha kifahari au kupumzika kidogo, huku nikisoma au kusikiliza mziki. Mara nyingi sehemu ya weekendi huwa na shughuli za burudani na jamii, ambapo ninaweza kutembelea marafiki au familia, kushiriki kwenye michezo ya ndani au ya nje. Sehemu nyingine muhimu ya wikendi ni kupumzika au kujitunza binafsi ambapo inaweza kufanya mazoezi ya mwili kama kukimbia, kufanya yoga au kwenda mazoezi katika jimu. Jambo linalosaidia afya yangu ya mwili. Pia mara nyingine hupanga muda wa kutazama filamu, programu za televisheni au kishiriki michezo ya video ili kupata burudani na kupunguza msongo wa mawazo wa kazi wiki nzima. Vile vile hujipanga kupanga wikendi kwa kutembelea sehemu za asili kama vile mbuga, mito au bustani jambo linaloongeza furaha na kutuliza akili. Huku nikipata mwanga wa jua na hewa safi.

Mara nyingi napanga vipindi vyangu vya kazi kabla ya saa kumi asubui kwa sababu katika muda huu akili yangu ni safi. Hakuna msongamano wa mawazo na najiisi kuwa na uwezo mkubwa wa kushugulikia kazi ngumu bila kuchoka haraka. Vile vile asubui ni wakati ambapo hakuna usumbufu mwingi kutoka kwa simu barua pepe au mazungumzo ya hifadhi jambo linalo ongeza tija ya kufanya kazi iwe raisi kufanikisha. Baada ya saa kumi, saa kumi asubui hadi mchana napata nguvu kidogo, lakini bado ni kipindi kizuri kwa kazi za kielekezi kuandika maelezo au kuandaa michoro, kwani akili inabaki makini na yenye uwezo wa kupanga taarifa vizuri. Baada ya chakula cha mchana mara nyingine nguvu hupungua lakini napata uwezo mzuri wa kufanya kazi zinazohitaji mawasiliano, mikutano au kishirikiana na wenzangu kwani akili imepumzika kidogo na ni rahisi kushugulikia mazungumzo kwa unafsi. Kwa hiyo kwa ujumla muda wa asubui na mapema mchana ndio kipindi cha dhahabu cha kufanya kazi ngumu na muhimu wakati ambapo mwili na akili ziko katika hali bora ya kufanya kimamuzi sahii.

Ninapanga kazi zangu kwa njia ya mpangilio wa kina, yenye ufanisi ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati na bila msongamano. Kwanza, huaanza kwa kuorodhesha kazi zote za siku. Kuanzia zile ambazo ni muhimu na za dharura zaidi. Hadi zile ambazo zinaweza kusubiri kidogo, hii inasaidia kuona kila kazi ipi inapaswa kupewa kipaombele na kuanzia nayo kwanza. Baada ya hapo, huunda ratiba ya muda wa kila kazi. Nikizingatia muda unaohitajika kwa kila jukumu na pia muda wa mapumziko ili kuepuka uchovu wa akili na mwili. Kazi zinapangwa kwa mpangilio wa kipao mbele. Kazi ngumu na zinazohitaji umakini mkubwa hufanywa asubuhi wakati akili na mwili viko fresh. Na kazi zinazohitaji mawasiliano au ushirikiano na wenzangu hufanywa mchana au baadae baada ya mapumziko.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu ni shugli inayonipa furaha, utulivu na hisia ya kufanikisha jambo mwenyewe. Kwanzia kupanda mimea, bustani hujawa na rangi, harufu na uhai. Jambo linaloongeza hisia za furaha na amani. Napenda pia kuona mimea ikikuwa katika hatua kwa hatua. Kwanzia mbegu ndogo hadi kuwa mimea mizuri. Kwani hili linanipa hisia za mafanikio na kuridhika kwa jitihaja zangu. Zaidi kulima bustani kunanifundisha uvumilivu na nidhamu kwani mimea inahitaji maji, jua na muda ili kukua vizuri na hii ni mfano mzuri wa jinsi shugli yoyote ya maisha inavyohitaji bidii na subra. Vile vile bustani hutoa furusa ya kupumzika kisaikolojia kwani kushugulika na mimea na kupunguza msongo wa mawazo kunatia utulivu wa akili na kunanifanya nijiskie vizuri baada ya siku niliokuwa na shugli nyingi. Pia napenda kulima bustani kwa sababu hutoa chakula au mauwa ambayo ninaweza kutumia na hivyo kunipa kuridhika kwamba kazi yangu ina matokeo halisi na yenye manufa. Hii pia huimarisha husiano na familia au wenzangu pale tunaposhirikiana kwenye bustani. Tukijifunza kushirikiana, kubadilishana uzoefu na kusherekea mafanikio ya pa.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailimia wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukuwa haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeya ana mbegu za aina mzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidia kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kuna nipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu vizuri. Nikiwa nyumbani, ninaweza kuzingatia kazi bila kelele au sumbufu mwingi. Jambo linaloongeza umakini na tija. Pia hunirahisishia kusawazisha kazi na majukumu ya nyumbani. Kwani naweza kupanga mapumziko kwa wakati unaonifaa. Zaidi ya hayo, kufanya kazi nyumbani, hunipunguzia gharama na muda wa kusafiri. Hivyo kunipa nafsi ya kupumzika zaidi au kujiendeleza kibinafsi.

Mboga ninazo zipenda kula ni nyingi na napenda kula mboga ambazo ni zenye lishe na pia zenye ladha nzuri zinazoongeza afya ya mwili na akili. Kwa mfano napenda spinach kwa sababu ni tajiri kwa vitamini na madini muhimu kama chuma na kalshiamu ambayo husaidia nguvu za misuli na afya ya mifupa. Pia napenda broccoli kwani ina vitamin C, nyuzi za chakula na antioxidanti ambazo husaidia kinga ya mwili na kuzuia magonjwa. Mboga minginime ninayoipenda ni karoti, husaidia kuona vizuri, hasa usiku, na pia ni nzuri kwa ngozi na afya ya macho. Napenda pia matango na kabichi ambayo ni rahisi kula na yanafaa kupikwa kwa njia nyingi, ikiwemo kuchemsha, kukaanga kidogo, au kuongeza kwenye mchuzi wa nyama au mboga za mchanganyiko. Vile vile napenda mbaazi na kunde, kwa sababu ni chanzo kizuri cha proteini. Hasa pale siwezi kula nyama na hutoa nguvu mwilini kwa muda mrefu. Zaidi napenda mboga hizi kwa sababu zinatengenezwa kwa njia mbali mbali. Kama kuchemsha, kukaanga au kuzikunja kwenye mchuzi. Jambo linaloongeza ladha na kunifanya niwe na hamu ya kula.

Harufu ninayopenda sana ni harufu ya maua safi na asili. Kwa sababu inanipahisia za utulivu, furaha na amani ndani. Kwa mfano, harufu ya maua kama waridi au just mini. Unifanya nijisikia tulivu mara moja na mara nyingine usaidia kupungu za msongo wa mawazo na hofu. Harufu hizi ufanana na mazingira ya halisi na kunipahisia kwamba ni ko mahali penye utulivu na mwanga wa asili. Jambo linaloongeza furaha na akili safi. Napenda pia harufu za mchana wa mvua au udongo baada ya mvua. Kwa ni zina nirudisha kwenye hisia nzuri za utulivu na usiano na asili. Harufu hii huchangia kuchemsha hisia za kumbukumbu nzuri, kumbukumbu michezo ya watoto au wakati wa kupumzika nje na kunifanya nijiskie kuwa sehemu ya ulimwengu kwa usahihi. Vile vile napenda harufu ya chakula kilichopi kwa vizuri kama harufu ya mkate mpia, wali wa mchelesafi au nyama iliopikwa mchuzi mzuri. Kwani inanipahamu ya kula, inachangia furaha moyo na mara nyingine husaidia kuunganishwa na familia wenzangu pale tunaposhirikiana chakula.